Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ambayo inakumbwa ama inakuwa na muziki ambao sio mkali sana. Muziki wachini, muziki mzuri, vile vile pia kuwena vyakula vizuri. Lichayakua na vyakula vizuri, kuwe kuna watu wenye moyo mwema, watu wazuri, watu wangu wakaribu. Ambao tunaweza tukawa tunaongea, tukichangia na mawazo wakati wa sherehe. Sherehe hiyo ifanyike muda wa jioni. Jua likiwa limezama kidogo kiasikwamba kutakuwa hakuna joto la kumkera mtu. Wala chochote cha kumkera mtu. Sherehe hiyo inikute nikiwa na fedha. Kiasikwamba ninaweza nikatoa zawadi ili mambo yaende vizuri. Na vile vile sherehe hiyo ifanyike ukumbini Yesu tukakumbwa na mvua ya kushtukizwa Tukakerekwa. Sherehe hiyo iambatanishwe na misosi mizuri. Na maanisha vyakula kiasakwa mbamtu unaweza ukala, uka enjoy, uka furahia na uwapendao, ndugu jamaana marafiki. Na sherehe hiyo, iwe ni sherehe ya kifahari. Hiyo ndiyo sherehe nayo pendezwa zaidi. Santeni.

Mchezo ninaopenda kuujaribu, ni mchezo wa mpira wa kikapu. Mchezo huo unanivutia saana. Hasa nikiona watu wanavyokimbia na kudundisha mpira ule na kulenga kikapu. Ni mchezo ambao napenda sana kujaribu, ijapokuwa sijawahi, ila natamani, kwa sababu unanifanya nihisi hisia zangu katika mchezo huo. Zisimame na kupenda sana mchezo huo. Ivo katika michezo ninayoipenda kujaribu ni mchezo wa "basketball" ama mchezo wa kikapu. Kilicho nifanya niweze kupenda sana mchezo huu, ni uchezaji wa Michael Jordan, na uchezaji wa Ribbon James. Ambao wachezaji hao, walinifanya saana niweze kupenda mchezo huu, bila kumsahau Steph Curry ambaye analenga kwa usabaha wa juu zaidi. Kitu ambacho kinanishawishi, nijaribu nione je, ninaweza. Ama ni bahati, ama ni ujuzi tu mtu anaozaliwa nao au anafundishwa na kujua kucheza mchezo huo. Iyo ni miongoni mwa michezo inayoipenda sana. Asanteni.

Mimi ninapenda sana kutembea kwenye mitaa yenye watu wengi, biyashara na huduma za kijamii. Kwa mana hiyo napenda sana kutembea kukonekti na watu, kuchangamana na watu, kuhasiliana nao, kubadilishana mawazo, kufanya nao biyashara, wawema. Vile vile napenda kutembea sehemu ambazo watu hawana silaa kwa sababu napenda sana amani. Siitaji shari ya aina yoyote wala vita, wala kashikashi ya aina yoyote ile, mana napenda amani zaidi kuliko vita. Kwa mfano kwa dunia hii sehemu ambazo nimewai kutembea na nikazi penda sana, ni maenewo ya Mombasa yanapatika na nchini Kenya, niwai kutembea pa nilipapenda sana, pametulia. Biyashara zinafanyika kuna watu wakuchangamana nao kubadilishanao mawazo kufanya nao biyashara kuna watu wema watu hawana sila sana kinacho nifanya ni sipende kutembea sehemu zenye sila ambazo sehemu watu hawana sila ni ile tu kwamba unakuta unatembea labda unapigwe lisasi unatembea umevamiwa kwe sehemu kama hizo sizipendi na sipende kutembelea sehemu kama hizo sehemu zenye amani umoja na mushikamano ndiyo sehemu nazovutiwa na nazopenda sana kutembea. Na ndizo sehemu ambazo mimi huwa natembea sana. Nikienda nchi yoyote ama nikiwa nchini kwangu hapa Tanzania. Vile vile sehemizo ziwe zinauduma kiasi kuamba nikipata nikitaji nikiona witaji wa uduma yoyote kula ama uduma za kijamii zozote naeza nikazipata kwa muda muwafaka. Sio mpaka nianze kutembea sana nizunguke sana. Ziwe zinapatikana katika hiyo hiyo sehemu ambapo nipo. Labda ni mita kadha tu mbali kadha niweze kutembea ni pate uduma na niweze kujiudumia. Vile vile pia sehemu nazo penda kutembea. Napenda sana ziwe zina wanawake wanaovutia. Wanawake walojistiri kwa sababu mimi bado sijaowa kwa ninafotembea ni nategemea uenda nikakutana na muenza wangu kwa ninapenda wanawake walojistiri vizuli kwa napenda kutembea sehemu zenye vitu hivyo ili kama ni baati yangu basi nita kutana nae ni kutana nae na kama siyo baati yangu pia itakua pia ni sawa kua sababu siwezi kulazimisha baati iso ndio sehemu nazopenda kutembea asante.

Mfanya biyashara ninaempenda au mfanya biyashara bora zaidi kwangu ni mfanya biyashara anayejali thamani ya wateja wake kuliko thamani ya faida yake. Namanisha ya kwamba mfanya biyashara huyo yupo tayari kuafidia watejawake. Endapo hasara sitatokea au hasara sitabainika ambazo chanzo chake ni biyashara enyewe. Na kwa sasa mfanya biyashara ambaye mimi naweza nikasema ni mfanya biyashara wangu bora au ni mfanya biyashara wangu pendwa zaidi ni Mark Zuckerberg, miliki wa Facebook. Miliki wa Facebook ni mfanya biyashara wangu bora kwa sababu anatoa bithaa ambazo zinaitajika kutokana na maitaji ya watejawake. Kwa mfano, alitoa platformi yake ya Facebook baada ya mda hakaidoja kwa kushidikiana. Na hivyo hivyo, hakaona siyo mbaya, saivi kuna akili mnembe, AI, haka mua kuekeza pia, haka vuta magwiji watu waliobobea kwenye sekta hiyo ya akili mnembe, na hakaweka kwenye kampuni yake na wanafanya kazi kwa pamoja, kuja kutatu watatizo hilo kwa wateja wake. Kwa bei ambayo ni bei nafuu kwa kusikiliza wateja wake wanahitaji nini kwa hiyo ndio sababu inayonifanya mimi kumchagua yeye kama mfanyabiashara wangu pendwa. Kitu ambacho ashawahi kukifanya cha ajabu ni wakati walipohitaji kuiuza Facebook. Wao kama kampuni yeye akakataa kama mwanzishi wa kampuni na mwenye kampuni. Lakini wawekezaji wenzake wakahitaji kuiuza kwa mwekezaji ambaye alikuwa tayari kuinunua. Alivyo wakatalia, wakahitaji kumfukuza, ikabidi yeye, awastopishe, awaachishe kazi, na vile vile, aweke mipaka. Hicho ni kitu cha ajabu, ambacho mimi kilinishangaza kwa sababu wawekezaji kuwaingilia wawekezaji inabidi uwe na nguvu na uwe na msimamo. Kwa hivo basi amenifunza kitu kwamba ina inabidi uwe na msimamo wewe kama mwenye kazi usije ukapelekeshwa na wawekezaji ambao hawajui thamani wala uchungu wa hiyo kazi asanteni.

Nikiwa kazini, changamoto ni nazo kutana nazo, nizifuatazo. Changamoto ya kwanza ni kejeli kutoka kwa baadhi ya watu, wanaojiona bora kuniliko mimi. Watu hao wanatoa kejeli pale mtu anapo ongea, mtu anapo changia mada, unaonekana wewe madayako haifai. Kwa watu hao huwaga naonaga kama changamoto, changamoto nyingine ni mteja mwenye kisirani. Unakuta mteja ametoka kwake amevurugwa, mteja ametoka kwake amechanganyikiwa, mteja ametoka kwake akili yake haiko sawa, anatafuta mtu wakumpumzikia. Hivyo basi mteja huyo anapofika kazini na akukuta wewe ndio muhudumu au wewe ndio unaye takiwa kumpa huduma. Ana hitaji kukupelekesha wewe ili umjibu kinyume na anachotaka nae akupumzikie wewe hasira zake zote. Aweze kukuhamishia wewe lawama zote. Aweze kukubebesha wewe kwahio ni changamoto. Changamoto nyingine ninayo kutana nayo nikiwa kazini ni changamoto ya muda. Kuna wakati muda unakuwa ni mdogo kuliko kazi ili yopo, inakubidi wewe uongeze muda wako kukamilisha jambo ambalo lipo mbele yako. Mfano unafanya kazi ya masaama nne kwa muda huo ya mebaki masaama wili na unahitaji kula na unahitaji kufanya kazi nyingine. Kwahiyo itakubidi wewe uwache hizo kazi nyingine, ukamilishe hii kazi kwasababu ya muda hautoshi. Kitu ambacho ni changamoto kubwa na hii changamoto ni kwa wengi, ni kwa wengi mno. Changamoto nyingine ni kiwa kazini ni hali halisi ya utulivu. Na ko sanga utulivu sana ni kiwa kazini kwa hiyo ni changamoto moja kubwa sana. Na hina nadhani sio kwangu tunikwa wafanya kazi wengi sana nikiwa kazini, mara kuna kelele huku, mara kuna kelele huku, mara kuna mahojiano huku. Akili haipati muda wakutulia na kujijenga upya. Hivyo basi watu wengi wanakuwa na nachanga moto hizi asanteni.

Mimi kama mwanaume nikiwa kazini. Udhaifu wangu mimi huwaga nashughulikia kama ifuatavyo. Cha kwanza huwa na jitahidi kutumia maneno ya busara. Pale mtu anapokuja na kejeli. Mtu anapokuja na maneno yake ambayo yanaweza kanitoa mimi kwenye mudi yangu nzuri. Kwa sabu udhaifu wangu mimi ni hasira. Nawai sana kushika hasira. Hivo mtu akija na maneno yake na mimi nisipo tulia hapo hapa tueleweka patakuwa ni vurugu patakuwa na vita. Hivo huwaga na jaribu kutumia maneno yangu ya busara sana ili kuepuka udhaifu wangu mimi wa hasira. Maana inaleta hasara. Kingine najaribungi sana kutumia akili yangu. Sana kuliko hisia. Kwa sababu udhaifu wangu mimi upo kwenye isia. Na hisia hizo lazima uzi kontro, uzi mudu. Ndipo uweze kufanya kazi vizuri. Uweze kufanya kazi kwa muimili ambao unafahamika na watu wote kwa taswira nzuri. Hivo basi nikiwa kazini natumianga sana akili yangu kuliko hisia napenda sana kutumia maneno ya busara na vile vile huwanga najitenga na watu ambao ni kikwazo kwangu. Wata nipelekea mimi udhaifu wangu kuonekana na udhaifu wangu huo ni kuwahi kushikwa na hasira. Ama kuna muda kama tayari nimeshaipata udhaifu huu wa kua na hasira. Waga natoka natafuta sehemu tulivu. Nachukua kama ni mapumziko dakika salasini. Natulia pekee yangu ili ili niweza kurudisha hali yangu ya kawaida hali yangu ya utulivu na kuwa naenda kufanya kazi hivyo ndivyo waga naushughulikia udhaifu wangu nikiwa kazini asanteni.